Huwa napenda nyama ya kuku na nyama ya nguruwe sana sana. Huwa napenda pia ya kondoo lakini nyama ya kondoo huwa na kaharufu kiasi kiasi ambayo haitapendeza kila mtu lakini huwa napenda nyama ya kuku sana sana. Kwanza kuku yenyewe inafaa kuwa ni kuku, isikuwe ni hizi kuku zenye. Zimelazimishwa, zimelishwa chakula kingi na kukua haraka haraka ikuwe zile kuku ambazo zimelelewa kwa kuachiliwa hizo kuku huwa na nyama tamu nyama tamu halafu kuku yenyewe inafaa kuwa imepikwa vizuri isikuwe imechemshwa sana na isikuwe ila deep fried ikiwa ile imekaushua na mafuta ikakakauka kabisa nyama yenyewe inafaa kuchemshwa kiasi. Ikisha kuwa, ikisha nyenyekra ikue nyepesi, nyepesi kiasi ikue ikaushwe na mafuta kwanza nyama ya nguruwe pia ni poa nyama ya nguruwe yenyewe isikuwe imechemshwa ikue tu imepikwa kwa mafuta tu kidogo na ikue imekaushwa vizuri na ikaekws kwa nyanya kitungu na dania isiwekwe viungo mingi sana. Wakieka viungo mingi sana huwa inaacha kuwa tamu nyama ya ng ombe, sipendangi, sipendi nyama ya ng'ombe sana, na mbuzi sana, juu huwa ziko nitasemaje huwa nimezizoea sana nimekuwa nikizikula miaka mingi. So, huwa unachoka tu nazo after ukizikula kula sana sana huwa zinawacha kuwa mzuri huwa unazizoea hadi hauna hiyo tamani ya kuzikula tena labda zikiwa zimepikwa vizuri labda zikiwa zimechomwa hadi zika wanamuitanga aje Turkey Turkey kwa kiswaili. Nimesahau vilr wanamuita kwa Kiswahili huwa nimekula nyama yake pia. Nilikula juzi tu jirani alinikaribisha kwake alikuwa amechoma tukakula. Nilisikiapia nyama yake ni mzuri kwanza ikisha chemshwa na ichomwe ni tamu tu kama ya kuku lakini kuku yenye mafuta mingi kiasi. So napenda pia hiyo. Ningependa kujaribu tena kati ya other than mengine, nyingine ni hizo tu ndio nyama ambazo ninapenda sina nyama zingine ninapenda kuliko hizo zenye zime nimeshataja hapo tayari.

Huwa anapenda kutembea kwenye museums ambapo vitu vya zamani ziliwekwa, vitu za kitambo. Huwa napenda historia sana sana, kama wiki iliyopita nilienda kwenye museum ya gari za moshi ya Kenya. Iko tu hapa Nairobi karibu tu na town tembea hadi hapo inaitwa Railway museum of Kenya. Nilienda huko wiki iliyopita, nikaangalia hizo gari moshi za Kenya za kitambo na historia ya gari za moshi za Kenya. Hizi ni gari za moshi ambazo zilitumika zile zamani za kale. Kuangaliangalia hizi vitu, inanifurahishanga tu inaonyesha jinsi tulivyosonga mbele kama binadamu, inaonyesha jinsi tumetia bidii, jinsi teknolojia inavyosonga inaonyesha pia teknolojia za kitambo, inakufanya unashukuru pahali tumetoka, unashukuru pia pahali tumeenda tena sana sana historia yakihusiana na kazi yenye mimi nafanya, mimi ni muhandisi. Sasa historia yote ya kujenga, ya kujenga nyumba, reli, gari ya moshi, reli yenyewe lazima tu nitajiforce nayo juu inaonyesha pahali hii carrier yangu imetoka pahali ilianzia hadi sasa imefika kwenye kiwango chetu mwaka uliopita nilienda pia Fort Jesus. Fort Jesus iko eneo la Mombasa. Hii ni Fort ilijengwa na Portuguese katika miaka za kitambo vitu kama hizo huwa zinanifurahisha. Nikiziona huwa ninafurahi na ninapenda kuziangaliaangalia.

Nikiwa katika shule ya primary nakumbuka mwalimu aliye nifunza aliye nifunza Kiswahili tulikuwa tunamwita Mr. Moracha. Huyu mwalimu alikuwa anapenda kutandika wanafunzi, alikuwa anapenda kuchapa wanafunzi na pia alikuwa mlevi, nakumbuka kuna wakati aliwahitupea mtihani tukiwa katika darasa la saba. After, baada ya kutupea mtihani, akatoka na akaenda akakawia kuja kuchukua mtihani, sasa tukakusanya, tukampelekea after, akisha sahihisha na kurudisha matokeo mimi na rafiki yangu tulipata alama ambazo zinakaa haikuwa sawa alama zetu zilikuwa zinakaribiana sasa alinichukua akaniadhibu, akaniadhibu sana juu alisema nilikuwa niliangalia mtihani wake tukifanya, alisema niliibia huo mtihani lakini sikuwa nimeibia yeye ndiyo alisahihisha vibaya, yeye ndiyo aliandika alama ambazo sikuwa nimepata lakini alikuwa asha niadhibu sasa ningefanya nini. Unakubali tu matokeo na unendelea na maisha.

Jukumu gani ninalopenda zaidi kazini? Sijakuwa kazini kwa mwezi mmoja sasa, lakini nilipokuwa kazini. Nilikuwa napenda kuongea nikifanya hiyo customer interaction tulikuwa tunongea na watu wenye wamekuja kununua, unawaeleza bidhaa zetu, unawafunza bidhaa zetu. Alafu kampuni niliyokuwa nafanya kazi nayo ilikuwa inajihusisha na bidhaa za ambazo hazijatumika sana ni bidha mpya kwenye soko la Kenya. Sasa watu wengi sana hawajui kuhusu hizi bidhaa sasa kufunza watu kuhusu hizi bitha ilikuwa ile inanifurahisha tu ile unajisikia umetoshelezeka unjisikia umefurahi unajisikia umefurahi unajisikia umetosheka na kazi unayofanya kufundisha watu vity mpya ambazo hawajazizoea hawajazijua sana sana.

Likizo, likizo yangu ya ndoto ni kuenda katika visiwa vya pemba na zanzibari. Visiwa hivi viko na historia mingi sana, viko na historia sana sana kiziwa cha zanzibar kuna majengo ambayo yamekua hapo for, yamekua hapo kwa miaka na miaka ni majengo ambayo yamekua hapo karibu miaka ishirini, miaka mia mbili, mia tatu hivi wakati wapochogisi walipokuja eneo hizi na pia hizo visiwa zikona ile bichi ni bichi ama ufukweni ziko na ufukweni ambao ni safi wenye unapendeza na ufukwe tu mzuri mtu ningependa kuenda na yeye ningependa kuenda na rafiki yangu kuna rafiki yangu anaitwa Grace. Nikiwa na yeye huwa nimefurahia tu kila wakati so kama ni kurnda ningependa kurnda na yeye.

Wakati wa jua kali huwa napenda kwenda kuwa kuogelea huwa napenda kwenda kuogelea kwa maji baridi na pia tukiwa na marafiki zangu huwa tunaogelea tunacheza game za kadi game za bodi tunacheza tu michezo michezo tukiogelea halafu pia tukuwe na kinywaji baridi kinywaji baridi ama ice cream mimi hupenda sana sana ice cream ama ata sharubati sana huwa inasaidia sana kupunguza stress inapunguza mawazo unajifurahisha hivo hivo hivo hivo tuu ni ni rahisi tu unapunguza mawazo unajifurahisha.

Sipendangi, sipendi kutembea msituni unajua msituni unaweza patana na wanyama, unaweza patana na nyoka na bado, huku msituni sana sana ndio unawezapata unaweza pata watu ambao wanaweza kupora, watu wanaweza kuumiza. So, sipendangi, sipendangi kutembea msituni mambo yanaofanyika huko, yanaweza kuwa si mazuri kwako.

Huwa napenda joto kuliko baridi. Huwa nimelelewa, nilizaliwa upande wa maralal na ni pahali kuna joto jingi. Alafu shule ya upili nilisoma shule yenye. Iko Migori County, iko karibu na eneo la Homa Bay. Huko pia kulikua na joto jingi sana. Chuo kikuu pia ni kasoma Machakos. Machakos County ni moja ya zile county ambazo kuna joto jingi sana. Saa huwa nimezoea joto so mahali pengi penye nimekaa na kulelewa kumekua na joto jingi sana huwa na pendelea tu joto kuliko baridi juu nimezoea joto nimelelewa pahali kuna joto ivo ivo ivo ivo sasa ni afadhali joto kuliko eneo lenye baridi baridi baridi.

Mazingira ya. Kitu ambacho hufanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni mazingira ambayo watu hawaongei kwa nguvu, hawaongei kwa kelele na pia unafaa kuwa na mbinu za ambazo zitafanya watu wa kuwe motivated. Tuseme watu wakiwa kazini kampuni yenyewe inafaa ikishughulikia chakula, ikishughulikia maji na mambo kama hayo. Ni rahisi sana kufanya kazi wakati unajua utapata chakula si kufanya kazi na hujui penye utapata chakula cha mchana. Na pia kitu inafaya mazingira yawe sawa ni kama ni wakati tuseme mko kazi na kunafaa kuwa kila wakati mko na mikutano mko na hizi events za kufanya kazi ikuwe sawa. Hapa ni pahali mnaenda, mnacheza, mnafunzwa ushirikiano na mambo kama haya.

Kazi ya nyumba ninayoichukia ni kupiga deki sana sana huwa inanichokesha tu mgongo kuinama, huwa unainama sana, unainama sana tu hadi unachoka kazi ingine pia nayochukia ni wakati kuna wadudu kwa nyumba sa inabidi wewe ndio umewauwa, umewaekea dawa ni kazi tu naichukianga, kwanza sipendangi hata kukiwa na hao wadudu kwa nyumba.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa mingu ni Liverpool. Hii ni timu inayocheza ligi kuu ya Uingereza. Nimekuwa nikiipenda hii timu tangu mwaka wa elfu mbili na kumi. Hii wakati nilikuwa na miaka tisa. Tangu hiyo wakati ya hadi sasa hivi kwa hiyo ndiyo timu pekee nimeipenda kwa ligi kuu ya Uingereza. Msimu uliopita tuliweza kujishindia taji la Premier League tukiwa namba moja msimu huu hatujakuwa tukicheza vizuri. Tumekuwa tukingangana tumekuwa tukingangana kushinda hata sasa hivi tukiongea hatujashinda mechi tatu za ligi zikifuatana tumekua tukienda tu sare sare lakini najua tutaanza kushinda, tutaanza kushinda hivi karibuni timu ingine ninayopenda ya mpira ni timu ya Shabana inacheza ligi kuu ya Kenya, Kenya Premier League wamerudi ligi misimu mbili zimeisha sasa walikuwa wamefilisika hadi timu ikajifunga lakini sasa timu imeanza kujiamsha saa hizi wako namba nne kwa msimamo wa ligi na ninajua wakiendelea kutia bidii hii msimu tuneaza maliza namba moja mbili ama tatu. Na itakuwa ni improvement. Itakuwa ni improvement. Tutakuwa tume, watakuwa wametia bidii huwa tunajaribu sana. Wamejaribu sana, wakona mashabiki wengi sana na huwa tunapenda kuenda kuangalia mechi zao zote. Hata kesho kuna tukona mechi, tunacheza dhidi ya timu inayojiita bomet hiyo mechi inachezewa katika mji wa kericho na tutakuwa huko kama washabiki wa shabana kuangalia hiyo mechi.

Mwaka huu nimeenda hospitali mara mbili, lakini mwaka uliopita nilienda ni karibu mara kumi nilienda, nilienda karibu mara kumi nilianza mwaka ukianzanza nilienda kuangaliliwa meno na macho, tena niliwai enda kuangaliliwa masikio, niliwai enda pia kufanya ile inaitwa full body check up hio ni ile unaenda wa kuangalie mwili yote kama mwili iko sawa, kama kuna kitu yenye hamtaraji, ivo ivo karibu mwezi wa kumi pia nilienda hospitali ilikuwa emergency, nilikuwa na ile shida ya kuzidi tu ile kichwa inauma kila wakati kila wakati, ivo kwa mwaka, ninaezaenda hospitali mara karibu tano hio ni check up ya kawaida ya kuangaliliwa, angaliliwa na pia mara kadha tu kama kuna emergencies, lakini sijai enda kupita mara ishirini kwa mwaka, mara karibu mara kumi hivi kwa mwaka naeza sema ni mara kumi hivi kwa mwaka siendagi kuzidi mara kumi kwa mwaka.

Kujitunza huwa nafanya mazoezi, huwa nikisha amka asubui, huwa nakimbia kwa karibu dakika arubaini ama hadi saa moja kama ninasikia vizuri. Nikisha kimbia huwa narudi ninaoga halafu, siku inaendelea. Jioni pia huwa ninakimbia, huwa nakimbia ama naenda gym, nafanya mazoezi kidogo kidogo. Nikisha fanya hiyo mazoezi, ninajua na mwili sasa inajisikia vizuri huwa halafu narudi n oga ndiyo nalala. So kujitunza huwa ninafanya mazoezi huwa nina kula vizuri, ninahakikisha nimekula ile tunaita balanced diet na pia huwa ninaenda kwenye mikutano ya mental health awareness programs hiyo husaidia kupunguza mawazo, kupunguza stress, kupunguza mawazo tu yeyote ya stress na mambo kama hizo huwa inasaidia sana kupunguza.

Kazi yenye nafanya huwa si tathmini sana huwa ndiyo ni kazi ninayopenda, ndiyo ni uhandisi na mini ni mhandisi na ninapenda uhandisi lakini tunafanyishwa kazi mingi sana kazi yenyewe hailipi vizuri ni kufanya tu juu sina kazi ingine kwa sasa ndio maana nimejiunga na nyinyi kama, kuna siitathmini sana siipendi sana but nafanya tu juu lazima niifanye.

Huwa napenda sanaa ya muziki sana sana. Ni miziki ya kiafrika. Ni ile miziki ya kisasa lakini ina borrow ama inatoa kutoka miziki za kitambo. Ni ile miziki ya kisasa lakini ni miziki ime borrow. Yani inafuata vile mziki za zamani zilipokua zikimbwa. Hiyo muziki hiyo ndio sanaa huwa napenda sana.